Kila mtu ana ladha ya chakula anayopenda na mimi pia nina ladha ninaifurahi zaidi. Chakula ninachokipenda ni kile chenye ladha ya wastani. Si kali sana wala si tamu kupita kiasi. Penda chakula nchenye ladha ya asili na chotumia viungo kwa kiasi ilikuwa chakula na halisi ya chakula na yijitokeze. Penda sema viakulewe nyelatha ya chumbi ya wastani, asawa na pochanganyo na viungo ya asili kama vitunguu, tangawizi na nyanya. Ladha hii hunifanya nifurahie chakula bila kuhisi kuchoka haraka. Pia hupendelea chakula ambacho kimepikwa kwa umakini na upendo. Kwa sababu huonekana hata kwenye ladha yake ingawa si mpenzi mkubwa wa chakula pilipili kali sana. Penda chakula chenye ukali kidogo na unaongeza hamu ya kula. Ugali huo mdogo hunipa msisi mkwa ladha bila kunisumbua. Vile vile napenda chakula kisicho na mafuta mingi ili ni baki na afya njema au nguvu ya kufanya kazi. Vile chinye ladha na vipenda pia unikumbosha nyumbani. Vyakula vya jadi vile vipo konjea sile vina ladha ya kipekee ambaye vyakula vya kisasa mara nyingi ukosa. Ladha hiyo hunipa faraja na kunifanya nijisikie karibu na familia na utamaduni wangu. Kwa hiyo, kijibu swali unapenda chakula chenye ladha gani? Nasema napenda chakula chenye ladha ya asili yenye chumvi ya wastani, ugali mdogo, na isiyo zidishwa viungo latha hii hunifanya nifurahie chakula. Udamini tumani ya mlo mzuri katika maisha angu ya kila siku. Pea kunifanya niona afya njema kila mahali nilapukua na kila siku nilapoishi.

Katika maisha ya sasa ya kidigitali, nenosiri limekua kama ufunguo wa maisha yangu ya mtandaoni. Ndiomana nimejifunza kulinda nenosiri langu kwa umakini mkubwa. Amini kuwa, sualama wataarifa huanza natabia nzuri za mtumiaji mwenyewe kwanza kabisa ninahakikisha natumia nenosiri imara. Nenosiri langu huwa na mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalumu. Huepuka kutumia majina yangu tarehe ya kuzaliwa au maneno rahisi ambayo mtu anaweza kukisia kwa urahisi kadiri neno hili linavyokua gumu ndivyo linavyokua salama zaidi pili situmii nenosiri moja kwa akaunti zote. Kila akaunti muhimu kama barua pepe, mitandao ya kijamii au huduma za kifedha huwa na neno siri lake tofauti hii huni linda endapo akaunti moja itavamiwa nyingine zibaki salama ingawa ni changamoto kukumbuka manenosiri mengi huchagua kuyahifadhi kichwani kwa umakini au kutumia mbinu salama za kukumbuka. Zaidi yahayo, sibadilishi neno siri langu na mtu yeyote, hata rafiki wakaribu au mwana familia. Ninaamini neno siri ni jambo la binafsi sana, pia huepuka kuandika neno siri langu kwenye karatasi au kulihifadhi wazi kwenye simu bila ulinzi. Na badilisha ni nenosiri langu mara kwa mara hasa napohisi nahatari na nimesikia kuhusu uvujaji wa usalama mtandaoni. Pia tumia uthibitisho wa hatua mbili pale inapowezekana jambo linaloongeza ulinzi zaidi hata kama mtu atapata nenosiri langu. Kwahiyo ninaweka nenosiri langu salama kwa kutumia nenosiri. Mara tofauti kwa kila akaunti nahifadhi kwa siri na kubadilisha mara kwa mara. Tabia hizi, sinasaidia kujilinda, dhidi ya vitisho vya mtandao, kunipa imani na ya kutumia teknolojia kwa ujasiri. Na usalama.